Je umewahi kutembelea ziwa au mto? Nimewai kutembelea mto, ziwa sidhani nishai kutembelea mto nikiwa kwa nyanyangu bara nilikuwa nimeenda kuchota maji ya kunywa sa bara kwetu huwa twaenda kuchota maji mtoni kwa mchanga. Twaenda mahali maji haija jaa vizuri na si ile, si ile mto ya maji ya kupita ni ile mto ya maji ya kukauka sisi twaenda twa chimba twa chimba twa chimbuwa tu mchanga kidogo twaona maji yaanza kutoka alafu hapo ndo twa chota maji. Twa mwaga zingine mpaka tuone maji iko safi ikiwa safi vizuri hiyo ndo twa chota twaenda nayo nyumbani sasa hiyo ndo nzuri ya kunywa na ni maji masafi matamu.